Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayo mpenda ni Lebron James nampenda kwa sababu ananguvu kasi na akili kubwa ya mchezo. Amesaidia timu yake kushinda michezo mingi na kuvunja rekodi nyingi. Ujuzi nao upenda kwake ni uwezo wake wakusoma mchezo na kufanya maamuzi sahihi haraka. Kwa maoni yangu, Lebron ni mfano mzuri wa mchezaji bora na kiongozi. Ninapo mwona akicheza, mimi husisimuka na kufurayia sana.